Wakati ambapo ninatizama video, video kama zile video fupi, hua ninapenda kuzitizama kwenye mitandao ya TikTok na pia mitandao ya YouTube ambayo ina video hizo zinazo patikana kwa urahisi. Hasa zile ambazo ni video ndogo za vichekesho huwa ninapenda kuzitizama kwenye mtandao wa TikTok na ule wa Facebook lakini kama ni video ndefu wakati muingine ninapenda kutumia YouTube ambapo pia kuna video ambazo zinapatika na zile ambazo niza kuchekesha lakini sana sana video fupi kwa kijumla.